Eleza ya hali ya hewa ya leo. Hali ya hewa ya leo basi ni kijua ambacho si kikali na kuna mawingu kwa mbali. Hivyo basi iko katikati ya baridi na jua na ni hali ambayo naipenda kwa sababu haina joto na wala haina baridi. Hivyo basi inaniwezesha kuvaa nguo ambazo sio nzito kama vile kaptula na vesti. Napenda hali hii na naipenda sana sana sana.